Kwa kweli shule yana kumbukumbu mingi sana na kuna yale ambayo hatuezi tukayasahau maishani mwetu. Kumbukumbu yangu nzuri ya shule ni wakati tuliposhinda mashindano ya shule za wilaya. Tulikuwa tumefanya mazoezi kwa wiki nyingi tumetia makali mno. Na tuliposhinda tulifurahia sana pamoja na walimu wetu ilikuwa sherehe ya ajabu ya kuvunja na kukata na shoka. Pia, nakumbuka siku za ucheshi darasani pia, hasaa wakati walimu walikuwa wanafundisha kwa njia ya michezo na kutumbukiza, ilikuwa ni kipindi kizuri sana cha maisha yangu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu hunifundisha na pia hunisaidia kufikiria kwa makini sana. Michezo kama drafti, karata, bao na chess hunifundisha uvumilivu, kupanga mikakati na kufanya maamuzi sahihi. Ninapocheza michezo ya ubao na marafiki au familia, huimarisha mahusiano yetu na hutupa nafasi ya kuwasiliana na kushirikiana. Pia, michezo hii hunisadia kutumia muda wangu wa ziada kwa njia yenye manufaa badala ya kufanya mambo yasiyo na maana. Kwa jumla, michezo ya ubao ni burudani, nzuri ambayo, huchangia kukuza akili nidhamu na mashikamano katika jamii.